Kwanza ningependa kuona elimu bora na inayopatikana kwa wote. Ili vijana wapate ujuzi unaowawezesha kujitegemea. Pili, maendeleo ya huduma za afya yaliyo nafuu na yenye. Ubora ni muhimu ili kupunguza magonjwa na vifo. Vinavyoweza kuzuilika. Pia ningependa kuona ajira zaidi kwa vijana kupitia viwanda teknolojia na ujasiri na ujasirimali maendeleo ya miundombinu kama barabara maji safi umeme yataongeza uchumi na usalama. Mwisho ningependa kuona jamii yenye usawa, haki, amani na mshikamano kati ya watu wote.

Ningependa sana kujifunza ujuzi wa upishi wakitalamu ili niweze kuandaa milo yenye afia na latha kwa familia yangu. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu unaleta furaha na ninapanga kuanza kujifunza kupitia video za mafunzo mtadaoni kuanzia mwezi ujao.

Mimi hupenda kusoma vitabu vya historia kila usiku kabla ya kulala ili kupanua uelewa wangu wa ulimwengu. Zoea hili hunisaidia kupata utulivu wa akili kupunguza msongo wa mawazo na kunipa maarifa mapya yaliyo fichwa kuhusu asili na maendeleo ya binadamu kwa karne nyingi.

Mimi hushugulikia muda wa mwisho kwa kupanga vipaumbele vya majukumu yangu mapema ili kuepuka msongo wa mawazo. Zoea hili hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kukamilisha kila jambo kwa wakati na kuhakikisha kuwa ubora wa matokeo unazingatiwa bila kuharakisha mambo dakika za mwisho.

Mimi hupenda kusikiza muziki wa kitamanduni mara nyingi kwa sababu unanipa utulivu wa moyo na mskumo wa kufanya kazi kwa bidii. Nyimbo hizi huleta kumbukumbu nzuri za asili yetu. Zikiwa na ala za muziki zinazovutia na mashairi yenye mafunzo mengi ya maisha.

Lengo langu kuu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu shauri katika maswala ya teknolojia ili kusaidia kampuni yangu kukuwa zaidi. Ninapanga kufanikisha hili kwa kujiendeleza kimasomo kupata uzoefu wa vitendo na kuongoza miradi mikubwa itakayoleta mabadiliko chanya na ufanisi.

Kila asubuhi ninapoamka, mimi huanza siku yangu kwa kufanya mazoezi mepesi na kutafakari ili kuimarisha afya ya mwili na akili. Zoezi hili hunisaidia kupata nguvu mpya, utulivu na umakini mkubwa wa kushugulikia majukumu yangu ya kila siku kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo. Mi huvaa miwani mara nyingi ninapo tumia kompyuta au au kusoma vitabu kwa muda mrefu. Ili kuliinda macho yangu dhidi ya muanga mkali. Zoya hili hunisaidia kuepuka maumivu ya kichwa na uchovu wa macho. Hivyo kuniwezesha kuendelea na majukumu yangu kwa ufanisi.

Kila jioni, kabla ya kulala, mimi hupenda kusoma kitabu kwa dakika thelathini ili kutuliza akili yangu baada ya kazi za mchana. Zoea hili hunisaidia kupata usingizi mnono kupunguza msongo wa mawazo na kuamka asubuhi nikiwa na nguvu pamoja na uchangamfu.

Wakati wa wikendi, mimi hupenda kupumzika na familia yangu nyumbani. Siku ya jumamosi, mimi huenda sokoni na baadaye kunywa kahawa na rafiki zangu. Jumapili ni siku ya utulivu ambapo mimi husoma vitabu na kujitayalisha kwa wiki mpya kwa fulaha.

Ninawafahamu majirani zangu vizuri na mala nyingi sisi husaidiana tunapopata changamoto. Mbalimbali mita, mitaani kwetu. Kuhusu kazi, ninapendelea zaidi kufanya kazi na wengine kwani ushirikiano huchochea ubunifu, huleta ufanisi mkubwa na unasaidia kukamilisha malengo magumu kwa urahisi na haraka zaidi.

Leo kuna jua kali na anga halina mawingu kabisa. Ninahisi joto jingi, hivyo nimevaa mavazi mepesi na miwani ya jua. Ninapanda hali hii kwa sababu inanifanya niichangamke. Baadaye, ninataka kwenda pwani kuogelea na marafiki zangu hili kupata upepo mwanana.

Chakula nikipendacho zaidi ni pilau ya kuku ambayo mimi hupenda kuila nyumbani. Ina ladha nzuri ya viungo na harufu ya kuvutia sana. Nakumbuka mama alinielezea kuhusu chakula hiki utotoni. Na mara ya mwisho nilikula wiki iliyopita.

Mimi hupanga kazi zangu kwa kutumia orodha ya mambo ya kufanya kila asubuhi ili kuongeza ufanisi. Hii hunisaidia kutoa kipa umbele kwa majukumu muhimu kwanza. Njia hii hupunguza msongo wa mawazo na inanifanya nijihisi mwenye furaha na kuridhika baada ya kumaliza kazi.

Kwa sasa siishi, mahali nilipozaliwa kwa sababu nilihamia mjini kwa ajili ya kutafuta kazi na fursa bora ya maisha. Ingawa napenda maendeleo ya hapa mjini, mara nyingi mimi hukumbuka utulivu wa kijijini kwetu na kutembelea familia yangu wakati walikizo.

Mimi hutumia YouTube kutazama video mbalimbali mtandaoni kwa sababu kuna maudhui mengi ya elimu na burudani ya nayo patikana bule. Napenda kutazama video za mapishi na mafunzo ya lugha ili kujiongezea ujuzi kila siku nikiwa nyumbani. Njia hii ni lahisi, halaka na inafurahisha sana.

Nyama ya kuku ndiyo ninayoipenda zaidi kwa sababu inaweza kupikwa kwa njia nyingi tofauti kama kukaangwa au kutengeneza mchuzi mzito. Mimi hupenda kula kuku nyumbani na familia yangu kwa sababu ina ladha tamu na inanikumbusha mapishi ya mama yangu.

Ushauri wangu mkubwa kwa mtu mwingine ni kujitahidi kuwa na subira na nidhamu katika kila jambo analofanya maishani. Mafanikio ya kweli, hayaji kwa haraka, bali yana hitaji uvumilivu na bidii ya kila siku ili kufikia malengo makubwa na kuleta mabadiliko chanya.

Mimi huenda hospitalini mara mbili kwa mwaka kwa ajili ya uchunguzi waafya ya kawaida ili kuhakikisha mwili wangu uko salama. Napendelea kuzuia magonjwa mapema kuliko kusubiri hadi niumwe sana. Jambo ambalo hunisaidia kuishi maisha yenye furaha na nguvu na amani tele.

Ndio, nimewahi kununua tikiti za tukio mbalimbali kama matamasha ya muziki na mechi za mpira wa miguu mtandaoni. Mara nyingi mimi hupendelea kununua tikiti mapema ili kuepuka usumbufu wa foleni ndefu na kuhakikisha napata nafasi nzuri ya kukaa na kufurahia tukio.

Majira ninayoyapenda zaidi ni kiangazi kwa sababu ya jua kali na anga angavu. Nakumbuka nikicheza ufuoni utotoni. Jambo lililonifanya nipende hali hii ya hewa. Wakati huo, mimi ufurahia kuogelea na kutembea nje huku nikijihisi mwenye nguvu na furaha tele moyoni.

Mimi hupata habari zangu nyingi kupitia mitandao ya kijamii na tovuti za kuaminika kwenye simu yangu. Njia hii ni haraka na hunisaidia kujua kinacho endelea duniani kote kwa wakati mmoja. Chabo ambalo ni muhimu sana katika maisha ya sasa ya kijiditali.

Mimi huamini kampuni ya Google, kwasababu inatoa huduma bora za kidijitali zinazorahisisha maisha yangu ya kila siku. Kama vile ramani na barua pepe, bidhaa zao ni za kuaminika, salama na zina ufanisi mkubwa katika utofauti habari na kuunganisha watu ulimwenguni kote.

Mimi hupendelea kuvaa nguo za pamba. Ambazo ni nyepesi na zenye rangi tulivu kwa sababu hunifanya njihisi huru, na mwenye heshima nikiwa kazini au nyumbani. Mavazi haya hunisaidia kukabiliana na joto na pia hunipa muonekano nadhifu. Unaovutia watu kila siku.

Mimi hupendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni njia ya haraka na rahisi ya kupata taarifa za hivi punde ulimwenguni kote. Ingawa magazeti ya karatasi yanaladha yake ya kipekee. Mtandao unanipa fursa ya kusoma habari nyingi tofauti wakati wowote ule.

Kila usiku kabla ya kulala mimi hupenda kusoma kitabu au kusikiliza muziki mwanana ili kutuliza akili yangu baada ya kazi za mchana kutwa. Na pia hii hunisaidia kupata usingizi mzito na wa amani. Huku nikitafakari mafanikio na changamoto za siku nzima.

Mimi hupanga kazi zangu kwa kutumia orodha ya mambo ya kufanya kila asubuhi hili kuongeza uzalishaji wa ufanisi wangu. Hii hunisaidia kutoa kipaumbele kwa majukumu muhimu kwanza. Njia hii hupunguza msongo wa mawazo na inanifanya nijihisi mwenye furaha tele.

Ili kulinda faragha yangu mtandaoni mimi hutumia nywila imara na za kipekee kwa kila akaunti. Pia mimi huwasha uthibitishaji wa hatua mbili ili kuzuia watu wasiohusika kuingia kwenye taarifa zangu binafsi. Jambo ambalo hunipa usalama na amani tele kila ninapotumia mtandao.

Mimi hupenda kutumia muda mwingi kujifunza mambo mapya kupitia mitandao kwa sababu kuna maarifa mengi yanayopatikana kwa urahisi. Hii hunisaidia kukuza ujuzi wangu wa kazi na kunifanya niongeze uzalishaji wangu kila siku kwa kutumia mbinu bora za kisasa na zenye ufanisi.

Naamu, napenda sana kucheza mchezo ya video kwa sababu inanisaidia kupumzika na kuchangamusha akili baada ya kazi. Mchezo hiyo yaniruhusu kuingia katika ulimwengu wakufikilika kutatua changamoto balimbali na wakati mwingine kushilikiana na marafiki zangu mtandaoni kwa fulaha na mshikamano kubwa.

Mfanyibiashara bora ninayemjua ni Muhammad. Ambaye anavutia kwa uwezo wake wa kukuza biashara mbalimbali barani Afrika. Ninampenda kwa unyenyekevu na juhudi zake. Alichukua kampuni ndogo ya familia na kuifanya kuwa himaya himaya kubwa ya viwanda.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota usiku kwa sababu zinaleta mani na kunitia nyenyekevu mbele ya ukubwa wa ulimwengu. Kutazama anga lenye mwanga wa nyota kunasaidia kutafakari maisha kupumzika kiakili na kufulahia uzuli wa ajabu wa asili ambayo hauna mwisho wowote.

Napenda sana sanaa ya uchoraji. Hasa inayo tumia rangi za maji kuonyesha mazingira ya asili. Sanaa hii inanivutia kwa sababu inatoa nafasi ya kuelezea hisia na zandani bila maneno. Huku ikileta utulivu wa kipekee na kuchochea ubunifu mkubwa katika maisha yangu ya kila siku.

Ninapenda sana hali ya hewa ya mvua na ubaridi kidogo kwa sababu inanifanya nijisikie mtulivu na mwenye fulaha moyoni. Wakati wa mvua, halufu nzuri ya althi iliyo loa unisimua sana huku sauti ya matone ya maji ikini saidia kupumzika na kusoma kwa umakini.

Malengo yangu makuu ya kazi ni kuwa mtaalamu mbombezi anayetoa huduma bora na za kibinifu. Ili kusaidia jamii kutatua changamoto wa mbalimbali. Natamani kufanya kazi kwa bidii uaminifu na ushirikiano mkubwa na wenzangu hili kufikia mafanikio ya kudumu na kuleta mabadiliko chanya.

Wakati wa wasiwasi, mimi hupumzika kwa kuvuta pumzi ndefu na kusikiliza muziki mtulivu ili kutuliza akili yangu. Pia hupenda kutembea nje kwenye asili au kuzungumza na rafiki wa karibu. Kwani kufanya hivyo kunanisaidia kupata amani ya moyo na nguvu mpya.

Ndiyo, nimesha wahi kutembelea ziwa Victoria na mto Rufiji nchini Tanzania. Safari hizo zilikua za kustaajabisha sana kwa sababu nilijionea uzuri wa maji, samaki wengi na mazingira tulivu yaliyo nifanya nijisikie mwenye furaha na amani tele moyoni mwangu. Wakati wote wa matembezi.

Siwezi kuishi bila simu yangu ya mkononi kwa sababu ndicho kifaa kikuu kinachotumia kuwasiriana na wapendwa wangu, kufanya kazi na kupata habari mpya duniani. Simu hii imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kwa kulahisisha mambo mengi.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu kila sahani inanisumilia hadithi ya utamaduni tofauti. Kufurahia ladha, viungo na mbinu mpya za kupika kunanipa msisimko wa pekee kunapanua upeo wangu wa maarifa na kuleta furaha tele. Ninapogundua mapishi matamu duniani.

Naam, napenda sana kuogelea kwa sababu ni mazoezi yanayochangamsha mwili mzima na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kujitumbuiza kwenye maji, baridi kunanipa hisia ya uhuru wa pekee, kunaimarisha afya ya moyo wangu na kunifanya nijisikie mwenye nguvu mpya na furaha tele.

Ndiyo, napenda sana kuendesha baisikeri kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kufurahia madhari ya asili. Kuendesha baisikeri kunanipa hisia ya uhuru, kuna niimarisha misuli na miguu yangu, na kunisaidia kutunza mazingira kwa kupunguza matumizi ya vyombo ya usafili.

Shuguli yangu ya kupendezwa zaidi ni kusoma vitabu vya kusisimua nikiwa maktabani. Inanifurahisha sana kwa sababu inanipa maharifa mpya. Inanipanua wezo wangu wakufikiria. Na kuniletea utulivu mkubwa wa akili ninapo kuwa nimechoka baada ya kumaliza kazi zangu za kila siku.

Zawadi nzuri zaidi niliyowahi kupokea ni saa ya mkononi kutoka kwa wazazi wangu siku ya mafahari yangu yanikumbusha umuhimu wa kutumia muda vizuri kufanya kazi kwa bidii kufikia malengo na upendo mkuu waliyo nayo kwangu maisha ni wakati wote.

Ninapenda shirika langu kwa sababu linadhamini ubunifu na linatoa mazingila bola ya kujifunzia kila siku. Ushirikiano kati ya wafanyikazi na mkubwa. Jambo linalofanya kazi zetu kuwa lahisi na zenye mafanikio. Huku tukiendelea kutoa huduma bola kabisa kwa jamii yetu.

Katika kazi yangu nataka kufikia nafasi ya juu ya uongozi ambapo naweza kuleta mabadiliko makubwa na chanya. Najitahidi kukuza ujuzi wangu kila siku ili niwe kiongozi bora na anaye weza kusaidia wengine kufikia malengo yao ya kufanikiwa zaidi kimaisha.

Ushauei wangu kwa mtu anayeanza kazi ni kuwa na nidhamu, kujifunza kila siku na kujenga mahusiano mema na wafanyikazi wenzake. Ni muhimu kuwa na malengo ya wazi uvumilivu wakati wa changamoto na kufanya kazi kwa bidii ili kufanikiwa kimaisha.

Ili kujikinga na jua kali mimi huvaa mavazi mepesi, yenye rangi ya ngavu, kofia pana na miwani ya jua iili kulinda macho yangu, pia hutumia mafuta ya kujikinga na miale ya jua na kukaa kivulini mchana ili kutunza afya ya ngozi.

Napenda kusimamia zaidi kwa sababu inanipa fursa ya kuongoza wenzangu na kufanya maamuzi muhimu. Napendelea mazingira ambapo yanaweza kuelekeza timu kuelekea malengo ya pamoja. Huku nikihakikisha kila mmoja anatimiza majukumu yake kwa ufanisi ili kuleta mafanikio makubwa kwa shirika letu.

Ninapenda kula kwenye mikahawa ya wazi, karibu na bahari kwa sababu ya hewa safi na manthari tulivu. Mazingira haya yananisaidia kupumzika, kufurahia ladha ya vyakula vya asili vya baharini na kutengemeza muda mzuri kwa kuzungumza na marafiki zangu kwa amani.

Kumbukumbu yangu ya nzuri utotoni ni safari ya kuenda kijijini kumtembelea bibi yangu. Tulicheza michezo ya asili na marafiki zangu wa zamani. Jambo ambalo hunifurahisha sana kila nikikumbuka kwa sababu lilini lilinijaa upendo. Kicheko na amani ya moyo wakati wote.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni pamoja na uhadilifu uwezo wa kusikiliza wengine na kutoa dila ya wazi kuhatimu yake. Kiongozi bora lazima awe na ujenyekevu bidii na uwezo wa kuwatia wengine moyo ili wafikie malengo makubwa pamoja.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu unavamani, majirani wema na mazingira safi yenye miti mingi inayopendeza. Uwepo wa huduma muhimu kama soko na shule karibu unafanya maisha kuwa rahisi sana. Huku kukiwa na usalama wa kutosha kwa wakaazi wote.

Jukumu ninalo penda zaidi kazini ni kusaidia wenzangu kutatua changamoto ngumu hali hii inanipa motisha ya kujifunza mambo mapya ya kila siku kuimarisha ushirikiano wa timu na kuhakikisha malengo yetu yanafikia kwa ufanisi mkubwa ili kuleta maendeleo chanya katika shirika letu.

Kipawa changu kikubwa ni uwezo wa kuimba na kupiga ala mbalimbali za muziki kwa hisia kali. Kipaji hiki kinanisaidia kuelezea mawazo yangu kuwafurahisha watu wengine na kuleta amani ya moyo kila ninapopata nafasi ya kuonyesha uwezo wangu jukwaani.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa wengine ni ukarimu na unyenyekevu kwa sababu inajenga mahusiano yenye upendo na heshima. Watu wema hutia wengine moyo kusaidia jamii kupiga hatua na huleta amani ya kudumu ambayo inahitajika sana ili kufanikisha maendeleo ya kijamii.

Uzoefu wakufanya kazi kwa pamoja unanikumbusha umuhimu wakushirikiana ili kufikia malengo makubwa maishani. Kufanya kazi katika timu tofauti kumenifundisha kuvumirivu uelevu uelewa watanamaduni do balimbali na jinsi ya kutatua migogolo kwa busala ili kuleta maendeleo chanya katika jamii yetu.

Mimi huandaa ripoti za kazi kwa kukusanya takwimu zote muhimu. Kuzichambua kwa umakini na kisha kuziandika kwa lugha rahisi inayo eleweka na kila mtu. Utaratibu huu na hakikisha kuwa taarifa zote ni sahihi na zinasaidia uongozi kufanya maamuzi bora kwa wakati.

Wazo langu nzuri kwa siku ya leo ni kuhakikisha ninatumia muda wangu vizuri kusaidia wengine na kukamilisha majukumu yangu ya kikazi kwa ufanisi mkubwa. Naamini kuwa kwa kuwa na mtazamo chanya na bidii, nitaweza kufikia malengo yangu yote muhimu leo.

Muandishi wa vitabu ninayempenda zaidi ni Shaban Robert. Kwa sababu ya ubingwa wake walugha ya kiswahili na falsafa za maisha. Kazi zake zinanihamasisha kuthamini utamaduni wetu huku ukijifunza maadili na mema na jinsi ya kuishi kwa amani na wenzangu.

Mimi huboresha mchakato ya kazi kwa kupitia mifumo iliopo, kuondoa hatua zisizo za lazima na kuanzisha teknolojia mpya zinazoongeza ufanisi. Hali hii inasaidia timu yangu kuokoa muda mwingi kupunguza makosa na kuleta matokeo bora kazini.

Mimi sipendi sana kuzungumzia kuhusu siasa kwa sababu mara nyingi huleta migogoro na tofauti kati ya maoni kati ya marafiki. Badara yake napendelea kujadiriana mada zenye kujenga mani na maendeleo chanya kati ya jamii yetu sote.

Mchezo ningependa kujaribu ni tenisi kwa sababu unahitaji wepesi na umakini mkubwa na nguvu za mwili. Kujifunza mchezo huu mpya kutanisaidia kuimarisha afya yangu, kupata marafiki wapya na kufurahia changamoto tofauti kila siku maishani.

Kinywaji ninachopenda zaidi kunywa asubui ni chai ya rangi yenye viungo ya tangawizi kwa sababu inanipa joto na kuniamsha mwili wangu vizuri. Ladha yake kali na harufu nzuri inanisaidia kuanza siku kwa uchangamfu.

Mimi hushugulikia udhaifu wangu kazini kwa kuomba ushauri kutoka kwa wenzangu, kujifunza ujuzi mpya kila siku, na kufanyia kazi mapungufu yangu kwa bidii. Hatua hizi hunisaidia kuimarika, kuongeza ufanisi na kufikia malengo yangu kwa wakati.

Mimi hutumia zana mbalimbali za dijiti kama kompyuta na simu kila siku ili kulahisisha mawasiliano na kazi zangu. Vifaa hivi, vinanisaidia kuongeza ufanisi mkubwa kupata habari mpya halaka na kuungana na marafiki zangu duniani kote.

Mandhari nzuri zaidi niliyo wahi kuiona ni mlima mrefu wenye theruji kileleni misitu minene ya kijani kibichi pembeni na maporomoko ya maji yanayo tiririka kwa sauti ya utulivu mwingi hali hii inaleta amani ya kipekee moyoni.

Mimi hupenda mikutano ya ana kwa ana kwa sababu inaruhusu mawasiliano ya dhati na kuelewana vizuri zaidi kupitia lugha ya mwili. Aina hii ya mkutano inajenga uaminifu mkubwa, ushirikiano bora na mahusiano ya kudumu kazini.

Mimi hufanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuwasikiliza kwa makini, kushiriki mawazo yangu kwa wazi na kuwasaidia na kukamilisha majukumu yetu kwa pamoja. Hali hii inajenga mazingira mazuri ya kuaminiana na kuleta mafanikio makubwa kazini.

Mazingira mazuri ya kazi hutegemezwa na ushirikiano bora, kuheshimiana kati ya wafanyikazi na mawasiliano ya wazi. Hali hii huongeza molali, inaleta amani ya moyo na inaharakisha kila mtu anatimiza majukumu yake kwa furaha na ufanisi.

Mimi hupenda sana kutazama filamu ya mapigano na kusisimua kwa sababu zina hadithi zenye kuvutia na mafunzo mengi ya kishujaa. Hali hii hunisaidia kupata burudani nzuri, kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia sana wakati wangu.

Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya udongo mbichi baada ya mvua kunyesha kwa sababu inanikumbusha uturivu na asili ya usafi. Harufu hii inanipa amani ya ajabu na moyoni na kunifanya nifurahie uzuri wa mazingira yetu.

Naishi kwenye nyumba ndogo ya kisasa katika mazingira tulivu yenye miti mingi ya matunda. Nilihamia hapa miaka miwili iliopita na ninapenda sana usalama. Utulivu na raha ninayohisi kila siku nikiwa nyumbani kwangu.

Hekima kubwa nilio jifunza maishani ni kwamba bidii na uvumilivu ndivyo huleta mafanikio ya kweli katika jambo lolote. Kila changamoto ni nayo kutana nayo hunipa funzo jipya. Ujasiri wa kusonga mbele na amani ya moyo kila siku.

Wakati ninapotaka kustarehe mimi hupenda sana kusikiliza muziki mwanana au kusoma vitabu vya kusisimua nyumbani kwangu. Hali hii hunipa pumziko vizuri kupunguza msongo wa mawazo wa kazi na kupata nguvu mpya ya kuendelea na kazi.

Mimi hupenda sana kutumia muda na familia yangu kwa kula chakula cha jioni pamoja, kucheza michezo ya ubao na kusimuliana hadithi za kusisimua kila mwisho wa wiki. Hali hii inajenga upendo na furaha tele katika familia na jamii nzima.

Wakati umeme umekatika, mimi hupenda kuwasha mishumaa kukaa na familia yangu sebuleni na kusimuliana hadithi za kusisimua gizani. Hali hii inatupa fursa nzuri ya kuimarisha upendo na ukaribu wetu bila usumbufu wa vifaa vya kielektroniki.

Wakati wa dharura, mimi hubaki mtulivu. Hutathmini hali hiyo haraka na kufuata taratibu za usarama zirizo wekwa ili kuzuia madhara zaidi. Hali hii hunisaidia kufanya maamuzi sahihi na kulinda maisha ya watu wengine kwa ujasiri.

Mimi ni mwanafunzi wa lugha niliyebobea katika masomo ya kijamii kwa sababu napenda kuelewa tamaduni mbalimbali za ulimwengu. Changamoto kuu ni wingi wa vitabu lakini ninafulahia sana kujifunza mambo mapya kila siku darasani na kwenye ulimwengu.

Wakati ninapo kabiliwa na tatizo gumu kazini, mimi hupenda kutulia kwanza kufanya uchambuzi wa kina wa chanzo cha changamoto hiyo na kisha kushauriana na wafanyikazi wenzangu ili kupata suluhisho na kudumu na lenye ufanisi.

Kazi ninayo idhamini zaidi maishani ni uwalimu kwa sababu inatao fursa ya kipekee kwa kuelimisha jamii, kukuza vipaji vya vijana, kujenga msingi imara ya maarifa kwa vizazi vijavyo ili kuleta maendeleo ya kudumu nchini.

Ndiyo, napenda sana kunywa maziwa fleshi kila asubuhi kwa sababu yananiimalisha mwili na kunipa nguvu ya kutosha. Mimi hununua maziwa hayo mtandaoni wakati wa mwezi disemba. Nikiwa nimepumzika nyumbani na kufurahia kinywaji changu.

Mimi utumia programu ya wazapu kila siku kwa sababu inanisaidia kuwasiriana na marafiki pamoja na familia yangu kwa urahizi. Pia programu hii ni muhimu sana kwa kazi zangu za kila siku na kutuma nyaraka mbalimbali pahali popote.

Mimi huenda mahali paibada kila mwisho wajuma kwa ajili ya kusali na kupata utulivu wa kiroho. Hii ni sehemu muhimu sana kwangu kwa sababu inanisaidia kuimarisha imani yangu na kukataa na kukutana na jamii yangu.

Mimi hujiwekea malengo ya kifedha na kuhifadhi sehemu ya kipato changu kwenye account ya akiba benki kila mwezi. Utaratibu huu unanisaidia kuwa na usalama wa kifedha na kujiandaa vyema kwa ajili ya miradi yangu ya baadae.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni baiolojia kwa sababu linanisaidia kuelewa jinsi miili ya viumbe hai inavyofanya kazi. Napenda sana kujifunza kuhusu maumbile na namna ya kutunza mazingira yetu ili yaweze kutusaidia sote vizuri.

Chakula cha jadi ninacho kipenda zaidi ni ugali na samaki wa kukaanga pamoja na mbonga mbonga. Chakula hiki ni kitamu sana kinanitia nguvu mwilini na kila mahala ni kinanikumbusha nyumbani kwetu kijijini nilipo kuwa nikila na bibi yangu.

Kitendo cha wema nilicho wahi kufanya ni kuwasaidia watoto yatima kwa kuwaperekea mahitaji muhimu kama chakula na nguo. Jabo hili lilinipa furaha kubwa sana moyoni mwangu kwa sababu niliweza kukuza maisha yao na kuwapa tabasamu na matumaini.

Ningependa sana kupata mafunzo ya uongozi kazini kwa sababu yatanisaidia kukuza ujuzi wangu wa kusimamia miradi na kuongoza timu kwa ufanisi mkubwa zaidi. Mafunzo hayo ni muhimu kwa ukuaji wa taaluma yangu ya baadaye.

Mi hucheka sana ninapotazama vichekesho vya kuvuunja mbavu au kusikiliza hadithi za kuchekesha kutoka kwa marafiki zangu wa karibu. Furaha hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuifurahia siku yangu.

Mimi upenda kufanya kazi katika mazingira tulivu na yenye ushirikiano mkubwa kwa sababu inanipa mutisha ya kuwa mbunifu zaidi. Hali hii inasaidia kuongeza ufanisi wangu na kufikia malengo ya timu.

Napenda sana kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inanisaidia kurahisisha kazi zangu na kuongeza ufanisi wa kila siku. Daima nina shauku ya kujifunza jinsi uvumbuzi wa kisasa unavyoweza kuboresha maisha yetu kwa njia rahisi.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini kina kuta nzuri za bluu zinazoleta utulivu. Nina kitanda kizuri na laini na ninapenda kuangalia bustani yenye maua kupitia dirishani nikiwa nimepunzika kwa furaha tele.

Mafanikio makubwa nilio yapata kazini ni kuongezwa ufanisi wa timu kwa asilimia ishirini kupitia mifumo mipya ya kiteknolojia. Jambo hili liniletea sifa nyingi kutoka kwa wakurugenzi na kunifanya niamini zaidi uwezo wangu.

Mimi hupendelea kusafiri kwa kutumia GPS kwa sababu inatoa maelekezo ya haraka na sahihi ninapo kuwa safarini kuelekea maeneo siyo nisiyo yajua. Teknolojia hii inaniokoa muda mwingi na kuniepusha na usumbufu wa kupotea njia nikiwa naendesha gari.

Wakatu wakufanya kazi na timu ya habari, mimi utumia programu za video na ujumbe wa papo hapo. Ili kudumisha mawasiliano mazuri kila siku. Hali hii inatusaidia kulatibu majukumu yetu na kufikia malengo yetu kwa ufanisi.